Napenda kula wari zaidi kuriko ugari. Wari hunifurahisha kwa sababu nilahisi kuadaa na huenda vizuri na vyakura bari bari kama boga. Nyama au samaki. Pia wari hunifanya nijiskie nimeshiba na kufurahia mlo wangu kwa uturivu. Asanti sana sana sana sana.

Mara nyingi wikedi, huwa natumia muda kupumzika na kufanya shuguri zinazo nifraisha. Huwa napenda kutumia muda na familia au marafiki, kusoma, kusikiza muziki au kutazama vipidi. Wakati mwingine, huwa nafanya usafi wa nyumbani au matebezi mafupi ili kubadilisha mazingira na kujieka tayari kwa wiki mpya.

Ninashambulia tatizo kazini kwa kutulia kwanza na kulielewa vizuri. Mi huwa naangalia chanzo cha tatizo. Adhali za kina nini kinahitajika ili kulitatua. Baada ya hapo, mi huwa napanga tatua za kuchukua na inapobidi. Kuwakilisha wenzangu na usimamizi na kupata mawazo na ushauri.